Kupigia picha, napenda iyo ni kama namna yangu mwenyewe ya kutunza kumbu kumbu kwa sababu siku zinavozidi kwenda matukio yanazidi kutokea na njia pekee ya kutunza kumbu kumbu sana sana sisi vijana wa ki Afrika ama wa ki Tanzania. Tunapenda sana kupiga picha kwa ajili ya kuweka kumbu kumbu ya umri, mwonekano na matukio napenda sana kupiga picha niwe muwazi kwa ajili ya kumbu kumbu ili hata baadaye nikikaa nikitulia niweze kuangalia nafurahi nakumbuka matukio ya kufurahisha ya kuhuzunisha ya kusikitisha na mengine yananipa moyo pia picha napenda kupiga kwa sababu mimi ni kijana bado ni kijana mwenye umri wa miaka ishirini na tatu hivyo nina safari kubwa mbele huwa nahitaji kutunza kumbu kumbu.

Kwa sasa hivi natamani sana na nikusanye pesa kwa ajili ya kufungua biashara yangu mwenyewe kwa sababu mimi nimesoma uchumi na elimu ya uwekezaji. Kwa hiyo nahitaji sana nipate hela kwa ajili ya kufanyia biashara kwa hiyo malengo yangu ni kufungua biashara. Kutokana na kazi yoyote nitakayo kutana nayo mbele ya macho yangu kwa sababu mimi ni kijana wa Kiafrika siwezi kuchagua kazi.

Ya ndio napenda kunywa maziwa, napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa ya na proteini na pia kwa sababu ni kitu cha nature kitu kikiwa ndani kitu cha asili na kitu kikiwa ndani kuwa hakina kemikali kwa sababu si maziwa tunayo kunywa sisi Afrika ni ya kutoka kutoka moja kwa moja kwa ngombe mwenyewe au kwa mbuzi kwa sababu maziwa sio ya ngombe tu maziwa pia kuna ya mbuzi kuna maziwa hana tofauti tofauti tu watu wana kunywa siku hizi kwa ya of course napenda kunywa maziwa.

Aaa msimu wa siku kuu msimu wa siku kuu sana sana panazungumzia disemba disemba tulimemba mwezi wa kumi na mbili nimkipindi cha mwaka nachokipenda zaidi kwa sababu pale kuna christmas pale kuna kuna mwaka mpya pale kuna kuna vitu vingi tu kwa kweli kwa sabu hata kwenye masomo pale ndo mara nyingi huwa tunamaliza aa masomo mara nyingi kunapenda.

Inategemea siku hiyo ratiba yangu ratiba yangu imekaa aje, kama ratiba yangu iko vizuri basi kama nina sehemu ya kwenda au kazi ya kufanya lazima nitaamka mapema, mapema sana kabla jua halijachomoza lakini kama sina kazi ya kufanya siku hiyo na jana nilichelewa kulala of course yes naeza nikalala mpaka jua likaniamsha.

Hau udereva, mafunzo ya udereva mafunzo ya udereva na kuna mafunzo pia alinipa ba mdogo wangu kuhusu maswala ya biashara kwa sababu mi napenda sana biashara mambo ya uchumi na fedha ndio maana hata degree yangu nimesoma katika mambo haya napenda sana mambo ya uchumi na fedha kwa hiyo mafunzo ya kazi yamenisaidia sana hapa enyewe ninavoongea hata hivi kwenye digital ni mafunzo nayapata ya kazi.

Napenda sana kutumia simu ambazo sina vibes. Na vibes kwa sabu yaani simu ambazo sime changamuka kwa sabu simu zizo changamuka. Sinanifanya mimi nijione naishi. Huwa napenda simu zilizo changamka simu kama kwenye matamasha kwenye ngoma napenda sana.

Mimi napenda sana kula ugali, kachumbari na nyama kavu. Neze kwa nyama ya mbuzi ya ngombe, nimeka pangu au kitimoto wazungu wanaita poki. Ata kitimoto hivyo ugali, mimi ugali sana sana huwa mimi ni mwafrika. Inaliwa na nyama kavu na kachumbari maji baridi chumvi pembeni kidogo yaani ndiyo chakula changu pendwa ni ugali na nyama kavu.

Wiki yangu ya kazi naipanga kulingana na mtiririko wa matukio ambayo yapo wiki hiyo kwa sababu natamani kila tukio nilifanye kumi over kumi kama itafanya pungufu yake yapo au chini yake yapo basi ni bahati mbaya na isibabisho na isibabu za nje ya wezo angu lakini mimi inategemea na siku hiyo au wiki hiyo kuna nini natakiwa nikifanye kwenye kazi zangu, vitu ambavo natakiwa nivifanye kwenye kazi zangu ndivo vitakavyo sababisha ratiba yangu mimi niipange vipi.

Haa kufry, kufry kwa sababu unajua marafiki, kuna momement lazima mtakuwa mnashare, napenda sana kufurahi na marafiki zangu, tufurahi tu enjoy kwa sababu maisha ni sawa hadi na zawadi yenyewe tunaishi mara moja tu.

Jordan Jordan Jordan. Viatu vya jordan ninavipenda sana kwa sababu viko flexible na mimi ni kijana kwa hivo viatu vya Jordan navipenda kwa sababu unaweza ukavalia pensil, unaeza ukavalia jeans, unaeza ukatokea, ukafanya sports kwaivo, viatu vya Jordan navipenda sana. Ni kwenye listi ya viatu navyovipenda ni viatu vya Jordan.

Yaa, asali, asali ni tamu. Asali ni tamu. Napenda sana asali. Lakini pia asali inafaida nyingi kwa hivyo hata kama nisinge ipenda lazima tu ninge itumia. Sababu ina faida nyingi sana. Na sidhani kama ina hasara ina faida nyingi sana. Labda kuna siku nimewahi kusikia asali ukichanganya sijui na tango sijui inakua sumu mambo ya food poison ila si mi mwenyewe sijawahi kuhakikisha.

Sanaa ya ya muziki sanaa ya muziki na sanaa ya maigizo ndio sanaa ninazo zipenda sana kwa sababu ni sanaa ambazo hata kipindi na soma nilikuwa nazifanya na nimezifanya katika kiwango cha juu sana na zimenipa umaarufu mkubwa sana shuleni hata leo kuna baadhi ya watu wananiheshimu na kwa sababu ya hizo sanaa mbili muziki na maigizo.

Mahusiano na wafanyikazi wengine unajenga kwa kuongea nao vizuri. Uwe una kauli nzuri, uwe una tabia nzuri, na muonekano mzuri kwa sababu pia muonekano unazingatiwa sana na watu. Mtu akikuona mara ya kwanza ndio anakutafsiri kila kitu.

Inategemea, kwa sababu kuna sehemu nyingine, unaweza kua umekaa kwenye mstari lakini hutembei, yaani mstari umeganda pale pale, hapo lazima nitajisikia vibaya lakini kama nipo kwenye mstari na mstari unatembea, manake najua kabisa muda wangu wa kupata huduma au wa kuhudumiwa unakaribia nakuwa kidogo, sina wasiwasi wala mashaka lakini kama mstari hautembei, lazima nitajisikia vibaya.

Mtu akifanya jambo la la ajabu lazima nitacheka kwa sababu kuna mambo mtu akifanya lazima tu atakuacha na bumbu wazi au mshangao kwa hiyo mimi mtu akifanya kitu cha ajabu lazima nitacheka nitakuwa na waza huyu kafikiria nini mpaka afanye ivo ili kuwa kuna kitu gani kimesababisha hii kafanya jambo kama hilo.

Mawasiliano tunaeza tukawasiliana tunaeza tukawasiliana na njia za kawasiliana zipo nyingi tunaaza tukawasiliana na kutumia whatsapp tunaeza tukawasiliana pia kutumia vikao mbali mbali kama zoom na tukafanya kazi tu bila shida wala taabu ya aina yoyote ile.